Nyama ninayopenda zaidi ni nyama ya mbuzi. Sababu ni kwamba inaladha halisi na nzito. Siyakubembelezwa sana kama nyama nyingine. Nahitaji mpishi anaejua anachofanya. Ikikosea utajua. Pia inaendena vizuri na viungo vya kienyeji. Iwe imechomwa au kupikwa pole pole.

Chakula ninachopenda zaidi ni supu au mlo wa kawaida wanye mazao asili. Si vyakula vilivyo changanywa sana au venye vyambato vya synthetic. Napenda chakula kilicho tayari kuongeza nguvu, afya na akili si akili. Sio kile kinacholenga burudani ya muda mfupi. Kwa mfano, boga mchi nyama iliopikwa kwa kiwango sahihi na nafaka huchangia mwili kufanya kazi kwa ufanisi na akili kuwa makini zaidi ya hapo napenda chakula kinacho uhusisha mpangilio na mpangilio wa virutubisho kila chakula kinapaswa kuwa na maana, protini, wanga na virutubisho vya nyongeza vinavyohitajika chakula kisicho na mpangilio huenda kinapoteza mda na kuathiri nguvu za mwili au akili kwa kifupi, chakula changu si burudani na ladha pekee.

Ninajihisi kuhusu, usilihisho kwa matazamo ya mapangilio, nidhamu na ufanisi, si kwa hofu au burudani ya bahati. Kila wakati ninapokuwa na kazi ya kuwasilihisha na iona kama fursa ya kuonyesha maandalizi, ufahamu na uelewa wangu wakina, si tu kuonesha jina au vuto. Masilihisho bora ya nahitaji mpangilio wa hoja udhabiti wa maelezo na nidhamu ya mda kila kipengele kina umuhimu wa kudumu si mchezo wa papo hapo zaidi ya hapo napenda kuzingatia kuelewa wasikilizaji ni habari gani wanahitaji njia gani ya kueleza itakayo wafanya kuelewa na ni vipengele gani ya kielelezo zitasidia mpangilio wa akali wa akili yao hii inafanya wasilihicho si burudani ya kuzungumza tu bali ni mfumo, wa mpangilio, uwazi na athari dhabiti.

Napendelea upepo wa asili kuliko AC. Kwa sababu upepo wakawaida una humanoid wa asili unaosaidia mwili kupumua na kutulia. Bila kuchosha au kufanya utegemee mazingira ya bandia upepo hunifanya nijisikia uhuru, makini na katika mpangilio wa asili. Tufauti na AC ambayo mara nyingi huleta baridi ya kulazimishwa isiyo na uhuiano hata hivyo, sio ujinga. Kuna mazingira ambayo AC ni muhimu hasa wakati wa joto kali lisilovumilika au katika ofisi zinazohitaji umakini wa hali ya juu. Lakini hata hapo napendelea itumike kwa kiasi na nidhamu. Si kufanyiwa tegemezi. Kwa kifupi, upepo kwangu ni chaguo la asili na lenye afya. Wakati AC ni zana ya dharura, si mtindo wa maisha mtu anayeshindwa kustahimili bila AC ana tatizo la mazoe si la mazingira.

Wakati ninahitaji msaada kazini, ninafanya hivyo kwa mpangilio na nidhamu. Si kwa kujaribu bahati au kusubiri tu, kwanza nina tambua kimsingi tatizo, ni sehemu gani ya kazi haiendi vizuri, ni nini kipengele gani sijafahamu kikamilifu, na ni matokeo gani ninayohitaji. Hakuna mtu anayeweza kusaidia ikiwa hautuelewi tatizo kwa uwazi. Baada ya hapo, ninatafuta msaada kutoka kwa mtu sahihi. Mwongozo kutoka kwa mtaalam, mshauri au mfanyikazi mwenzangu aliye na ujuzi unaohitajika hii si juhudi za bahati ni mpangilio makini wa kutumia rasilimali kwa ufanisi. Zaidi ya hapo, ninahakikisha ninauliza maswali kwa uwazi na kwa nidhamu. Nikieleza tatizo na hatua nilizo chukua tayari hii inanifanya msaada uliopelekwa kuwa na mantiki na rahisi kutekeleza bila kuchanganya au kurudia makosa kwa kifupi, kwamba msaada kwangu si thariri ya udhaifu tu ni mfumo wa mpangilio, nidhamu na kutumia rasilimali kwa ufanisi ili kuhakikisha kazi inaendelea kwa uthabiti na matokeo ni thabiti.

Ndio, nina ndege mdogo wa kufugwa nyumbani, kuku, na kweli huleta furaha kubwa sana katika nyumba. Ni rafiki wa kipekee, siku zote unapomwangalia unakutana na tabasamu lake. Hujiskia raha sana. Kila asubuhi sauti yake, hukupendeza, huniamsha na kunifanya, nijisikie, freshi. Na mara nyingine, hucheza kama anajua kuna mtu anakitazama. Zaidi ya kuwa mzuri kimacho, yeye ni rafiki wa ajabu kwa sababu unajifunza kuwa na subira, kujali na kuelewa tabia za kiumbe mwingine. Kwa kweli, kumfuga ndege si kitu kuwa na mnyama nyumbani, bali ni kujenga uhusiano mdogo wa kila siku. Unaona jinsi anavyofanya mambo yake unajifunza utulivu, raha ndogo za kila siku, na pia ni njia mzuri ya kupumzika baada ya siku ndefu. Kila kitu ndogo anachokifanya kinaongeza mood nzuri nyumbani na kuangalia maendeleo yake au kucheza kunanifanya nihisi furaha ndogo lakini ya ukweli. Kwa hayo, ndege mdogo huyu si tu mnyama wa kufuguwa bali ni sehemu ya familia na hupangia. Nyumba vibe mzuri kila si,

Ninapokutana na wakati wa wasiwasi, kwanza huanza kwa kupumzika na kuchukua muda kidogo na kutuliza akili. Mara nyingi huguza pumzi yangu nikijaribu kupunguza mawazo yanayokimbia. Baada ya hapo, hujaribu kuandika na kueleza mawazo yangu ili kuona kwa wazi ni nini kinachonifanya nisiwe na utulivu. Hiu husaidia kuona tatizo kwa umbali na kuanza kupanga jinsi ya kulitatua hatua kwa hatua. Pia wakati mwingine kufanya mambo madogo ya kujiburudisha kama kutembea nje kusoma kitu kinachonipendeza au kufanya mazorzi madogo ili nguvu za mwli ziweze kumsaidia akili kupumzika kwa kweli ni muhimu kukumbuka kuwa wasiwasi ni sehemu ya maisha lakini kujua jinsi ya kukabiliana nao kwa utulivu mpangilio na kujitunza binafsi kufanya mtu kwa imara na mwenye nguvu za kukabiliana na changamoto za kila siku.